Nitakapozungumza kuhusu mahusiano baina ya wazee na dhidi yangu ni mazungumzo ambayo ni mapana sana. Hasa, wazee inaweza kuwa babangu mzazi ama wale shangazi zangu, mjomba wazee ni neno ambalo halijawekwa wazi aidha wazee kumaanisha kike ama kiume lakini kwa ujumla naweza sema mjomba shangazi uhusiano wangu na hao wazee nahakikisha ya kwamba ni mzuri kwa kuwa watu wako na umri mkubwa wako na mawaidha mengi mazuri kwa hivyo uhusiano wangu na wao uko shwari kabisa kwa sababu nawahitaji katika maisha yangu niko katika umri ambao nahitaji msaada wao waniongoze, waniambie hili na hili na lile halifai kwa sasa naweza sema mahusiano yangu na yao ni mema mno.

Ah naeza sema mandhari mazuri ambayo nimewahi ona ni maala ambapo pako na miti ambayo ikona rangi ya manjano hapo kando kuna kamto alafu kuna wanyama wanaogelea kwa huo mto yalikuwa mandhari ya kufurahisha mno kwa sababu nilikuwa napunga hewa safi hapakuwa na kelele ambapo kakona kiwanja kadogo ambapo mtu anezafanya mazoezi Unezafanya hata maombi yako hayo mandhari yako sawa kwa sababu yamebeba kila kitu Hayajajitenga ati yako na hili na hili yalikuwa sawa kabisa yalikuwa na kila kitu hata mahali pa kuegeza gari lako Limegawanyika mahali ambapo uko na watoto wachanga unawapeleka wanacheza Kuna hata chakula hata unaeza enda pale after kufanya mazoezi yako kuna chumba cha kubadilisha nguo zako Chumba cha burudani bado kilikuwa hapo kando kwa hivyo hayo ndiyo mandhari niliyoona.

Napenda sana kusaidia jamii yangu kwanza usipoinua jamii yako kumaanisha vizazi ama watoto wajao watakuwa hawana mtu wakuwaelekeza kwa hivyo jamii niliyonayo saa hizi napenda sana kuwahusisha kielimu kutumia talanta yao vyema ama kuwasaidia wakati wamekumbwa na matatizo la kwanza napenda sana kuwahusisha wanawake katika kutumia talanta yao vizuri na kuwasaidia kimasomo. Talanta namaanisha kama wewe ni mtu bora kwa kupika. Unaweza kuwa na talanta ya kujenga. Uneza kuwa na talanta ya kufanya bora katika shamba. Unaweza kuwa na talanta ya ususi. Kwa hivyo ninawasaidia sana nawaitanga pamoja tuko na kikundi ambacho kila mtu anaweza kuwa anapeana shilingi mia moja kila mwezi hiyo shilingi mia moja tunatumia kusaidia anahitaji. Alafu tena kama kuna mtu anapitia hali ngumu kwa sababu siku hizi unapata mtu anataka kuozwa mapema ama anatamani aende aolewe aende akae kwa boma lake bila kujua atakalolifanya kwa sababu kuna watu wengi ambao. Wanaona tu mwanamke kama chombo cha kuzama kufanya kazi zile mbaya za nyumbani nisiseme sana kuhusu wanawake pia wanaume wanahitaji kusaidiwa kwa sababu unapata wengi wao wamepotelea katika ulevi na kujihusisha katika wanawake wengi ambao Kwa sasa unapata wana hiyo mahusiano unapata unaanza kupata yale magonjwa ambayo ni ya sanaa ambayo sasa watoto wengi wadogo wanajikuta wamepata ugonjwa ule ambao huna tiba inakuwa changamoto sana katika jamii yangu. Kwa hivyo nahikikisha kwamba jamii yangu inaelewa ni nini kile kipo kwa kisasa ndiposa wasije wakajihusisha na mambo ambayo yatawatatiza mpaka maisha yao wanapojiendeleza mno.

Kitu cha kwanza ambacho miufanya kabla ningie kazini, juu haujui maisha ya leo ama ya kesho kile ambacho cha kungoja. Napofika kazini ni na muomba maulana anielekeze. Alafu kukiwa na changamoto ama tumekosana na mwenzangu, nina msikiza na mwambia na tuma neno pole kwa ke. Alafu nikisha tuma pole na jaribu kumwambia ili jambo ambalo li mefanya tuko sane. Niaje tunaeza eka mikakati gani ili lisije likajirudia kwa sababu usipo akikisha umeeka mikakati bora. Ilo jambo litazidi kuwa pale na pale alafu lilete migogoro upate sasa ata kufanya kazi. Mtu unasikia anasema misiezi fanya kazi na yule wakati unaeza pata mtu akona umaarufu fulani wa ile kazi. Alafu hamna mausia no mema unapata unatatiza kazi ama matokeo haya wi mazuri kwa hivyo nahakikisha ya kwamba wakati ni mekosea mwenzangu nina mwambia pole ama nina tafta mtu amabaye ako na umaarufu kuhusu hile jambo, unaeza pata hata mtu akona msongamano wakiakili, ndi posa na shindwa lile atakalofanya ajisaidie.

Ni takapo zungumsa kuhusu mfereji wa televishoni. Sana sana itaa utaangalia huku nchi gani haswa. Sana sana huku Kenya napenda kufuata mfereji wa citizen televisheni na NTV kwa sababu unapata sana sana wanaonyesha vitu vingi mno unaezapata kama ni za kanisa, kama ni za burudani, kama ni vipindi. Kama ni maelimisho ya unaezapata hata chakula, kama ni masomo kuhusu magonjwa, kama ni ukulima wakona hivo vipindi vyote ambavyo vinakupa moyo wakutaka kujua zaidi na zaidi. Kwa hivyo nafuata hivyo mifereji kwa sababu wakona kila kitu ambacho kikotayari hata si kazi ngumu kwa ku vifuatilia vipindi vyote kwa sababu vikona kila kitu ambacho kinahitajika maishani.

Naam napenda kupiga chombo cha mziki kwa sababu hicho chombo kinanisaidia kimwili sana. Sana unapata kama ni mikono kiakili, kila kitu unapata sasa nimeweka roho yangu yote hapo ama wakati ninafanya kitu unapata kinanihusisha kwa kila hali. Napenda sana chombo cha mziki. Alafu tena kinasaidia mtu, kama ulikuwa na ugonjwa fulani, inasaidia zile homoni zinarudi katika hali njema. Naam n eza sema nadhamini sana kutumia vyombo vya mziki kila wakati, wakati ninapoona sina kazi ya kufanya. Ama wakati tu nataka kutulia mahali ama kujitumbuiza mimi mwenyewe ama kushiriki katika kikundi kanisani kuimba nahakikisha ya kwamba niko pale na natumia kile chombo changu cha mziki ili niweze kujisa babu yananisaidia sana.

Swali la kwanza unaweza kushiriki ni kinywaji gani? Na ni kwa nini? Napenda sana chai kwa sababu chai iko na madini yake unapata iko na maziwa ambayo yako na protini kama ni maji ambayo yatasaidia mle alafu kuna yale majani na unaweka sukari ama viungo vingine unapata tu ile chai inakuchangamsha. Nambari ya tatu je unakumbuka ni wakati gani unaikunywa. Napenda kunywa chai yangu sana sana. Nikisha amka nitulie kidogo. Natengeneza ile chai yangu naikunywa saa tatu hapo. Ndiposa ninaanza siku yangu vyema. Ama saa zingine unapata jioni wakati niko na msongamano wa mawazo akilini ama nimefanya kazi nyingi. Nachukua ile chai nainywa ili niweze kujituliza. Nambari ya nne ni nani aliyekueleza kuhusu hiki kinywaji hiki kinywaji kimekua maishani mwangu tangu kuzaliwa kwangu wakati wazazi wangu walinileta humu duniani nikafika miaka tano hivi walikuwa wameshanifunza jinsi ya kutumia ile chai, ni kama tu chakula humu kwetu unahisi vipi baada ya kunywa? Naeza sema najihisi vizuri moyo wangu unatulia kwa sababu ile chai inanishibisha na tena inatoa ile kiu moyoni mwangu. Kwa hivo najihisi vizuri sana nikishatumia ile chai.

Nathamini familia yangu sana na napenda kutumia muda na familia yangu ijapokuwa siku hizi unapata mambo ya dunia ni mingi ambayo saa zingine yanakutatiza usiwe na muda wakutosha katika familia yangu. Naezasema lakwanza bila hiyo familia mtu unajihisi ni kama. Hauna kitu ambacho kinakuwasilisha ama hujui unakotoka na unakoenda. Ninahakikisha nimetafuta muda kama naambayo ya kwanza. Kama ni kwenda pale kanisani kuabudu na kumsifu mwenyezi mungu kwa kuwa amenipatia ile familia. Tunaomba kwa pamoja. Tukishatoka pale. Tunaelekea mahali ambapo tunapata chakula chetu. Tunakila. Tunapanga tu pole pole kama ni tumemaliza kile chakula. Tunaenda mahali kama watoto wanapenda kucheza, wanajihusisha katika mchezo, alafu sisi watu wakubwa pia, tunaeza pata tu kama unapenda kucheza, ama kwenda kutumbuika, tunaenda pale. Unapata sana sana wakati watoto wamefunga shule, tunaeza panga safari, hiyo safari tunaeza amua, twende pale mombasani. Ama mahali ambapo tu nipazuri tutembe tuone dunia vile ilivyo. Napenda sana kuwa pamoja na familia yangu. Unaeza pata hata tunenda pale mbuga la wanyama ama tunatembea sehemu nyingi humu ulimwenguni. Alafu tenu unapata katika familia yangu ikifika kama ni mwaka mzima kama kuna wale ambao wako nje ama nje ya ki nchi yangu tuna hakikisha kama tunapigiana simu kwa mtandao tunajuliana hali alafu tunaeka sherehe maalumu ambapo tunapika chakula tunakuja pamoja, tunasherehekea tunakumbushana changamoto zetu jinsi ambapo tutakavyo jijenga na jinsi ambapo ambavyo tutakapo inua jamii yetu kwa hivyo familia ni sehemu ambayo ni ya muhimu sana na msingi katika maisha yangu.

Naeza sema wakati nilikuwemo shuleni, nilipenda somo sana, lile lilikuwa linaitwa kwa lugha kimombo home science. Kwa maana, lile somo lilikuwa na upishi pale ndani jinsi ya kutunza boma yako, jinsi ya kutengeneza nguo, na mambo ambao yanahusisha nyumba haswa. Sasa pale nilipokuwa ninajifunza lile somo nilipenda sana kuangalia semu ya upishi kwa sababu nilijikuta kila wakati mwalimu wetu na kama niku pika chapati na hujue shuleni kabla upate ile chapate nyumbani ule ilikuwa inachukua muda mrefu kwa hivyo tukiwa pale tulikuwa tunafunzwa hata tuki gawana nusu nusu ilikuwa sana nilikuwa napenda alafu inakufunza jinsi ya kuanda chapati ya ku tulijifunza Tueke hilo kando unaeza pata ata kupika kama nyama vizuri, kama ni pilau, kama ni kutengeneza juice kutoka kwa matunda na jinsi ambavyo unafaa upange jikoni yako. Kutoka tutoke hapo kwa upishi jinsi ambavyo unafau upange nyumbako, jinsi ambavyo unaajua kushona nguo yako. Unaeza pata nguo ukiwa safarini ukienda mahali, umeketi mahali vibaya nguo ikashikwa make-up niseme na chuma ikararuka so ulikuwa unafunzwa ya jinsi unaeza tengeneza ile mguo yako kama umepatwa na ajali alafu pale ulikuwa unajifunza mambo mengi kuhusu usalama wako unapo kama upo jikoni jinsi unavyo zima moto kama ajali imetokea alafu tena ilikuwa na kusaidia na mtu hile hali unayo jitambulisha mbele ya watu kwa umaarufu mno wakati unaleta vitu ambavyo ume andaa kwa hivyo naeza sema nilipenda ilo somo la kwa lugha kimombo home science kwa sababu nilikuwa na malengo mengi ambayo nimepata kweli yanatumika katika maisha ata nishaa kuwa mkubwa.

Naam, nimenunua tikiti za tukio na si moja ama mbili. Nimenunua kadhaa. Hizi tikiti haswa ni kuenda kuwasikiza hawa wanamuziki. Unapata katika lile tamasha, unakutana na watu, unasikiza. Ni kama tu kuthamini ama ile kuonelea kazi ya fulani ni mzuri na kununua tikiti ni kama kukuza ile talanta ya haswa hata kanisani mwetu unapata kuna wanadada ama ndugu wandugu ambao wame wako na talanta nyingi isipokuwa tu muziki wanataka kuuza zile sera zao ama zile vile vipaji ambavyo wanavyo, unajikuta kwa vile umeona hawa, watoto wametia bidii kutaka wao wenyewe kuonyesha umaarufu wao kwa hivo, nimenunua tikiti nyingi, sana sana za kusikiza muziki, tikiti ya kuenda kucheza mpira, tikiti za kuenda kutazama mpira tikiti za kuenda mahala fulani, kuangalia ukulima, kuangalia wanyama na mengi ambayo ni mazuri mno maishani mwangu.

Kwa kuwafahamu majirani wangu nawafahamu tu kwa jina na zile kazi ambazo wanafanya na kuhusu kabila lao na wanakotoka kama mtu wako ni mgonjwa. Kwa sababu unaeza pata unakana na jirani yako unaeza pata mtu pengine ni mtu anajihusisha na kikundi kibaya ama wale wanauza madawa. Kwa hivyo nafanya utafiti wangu tu ile polepole kwa sababu unaezajua mienendo ya mtu na vile ambavyo anajiwakilisha kuna vitu ambavyo haviwezi jificha. Na wafahamu lakini naeza sema si ile kabisa lakini kwa sasa nawafahamu kuhusu ile kazi wanayofanya nyumba yao inakaa aje ni nini ambacho ninangalia hapo karibu si kizuri kwa sababu kuna majirani tena wengine wako na wivu na maneno mabaya ninahakikisha ya kwamba nimewafahamu vizuri wanapenda lini ni lipi na ni lipi hawapendi ndiposa nisije nikazoeana na wao sana ikaniletea shida kwa hivo nahakikisha yale ambayo yanahitajika maishani sana sana kujichunga kukuwe na usalama tukio likitokea wanaeza nipigia simu kama niko mbali waniokole vitu kwa nyumba kama ni kama ni moto umetokea ama ni vurugu ama ni jambo la dharula ambalo linahitaji msaada wao na wafahamu lakini si ile kuwafahamu kama familia na wafahamu tu kama watu ambao tunaishi pamoja tunaeza saidiana jambo ama tukio likitokea iskuwe tu ni tukio mbaya hata kwa uzuri hayo yote tunayaleta kwa ujumla na kusaidiana.

Mtandao uko na vitisho vingi mno. Sana sana nakikisha ya kwamba. Sijaeka picha zangu ama kuzisambaza kila mahali kwa sababu siku izi unapata. Watu wamekuja wanezaiba ile picha yako wakaieka ukiwa uchi. Ujikute ni wewe unatembea pale na pale bila wewe idhini yako. Tena nahakikisha natumia pini ambayo ni ngumu kidogo mtu asije akajaribu kueka 1, 2, 3, apate. Ni ile nambari nimeeka moja mbili tatu ndiyo pini yangu. Nahakikisha ninatumia pini ambayo ni ngumu kidogo. Ninakikisha si kila mtu anaeza tumia ila simu yangu wakati anataka, inakua tu ni yangu yangu pekee Nahakikisha ya kwamba si kila kitu changu ambacho kama unezapata mtu anaeza tuambia nimeeka kitu fulani, si mjaribu kufungua hicho kitu muone kiko na nini Ninahakikisha ya kwamba nimekifanyia nini nyingi nimeangalia sana nikaona kama ni cha ukweli ama ni tu kitu mtu ambacho wamekuja nacho anataka kunifanya mimi nijikute kwa makosa ambayo yataniletea hasara baadae. Kwa sababu mtandao uko mambo mingi ambayo kuna mingi mazuri na kuna mingi mabaya. Ninahakikisha nimeeka mikakati mizuri, nimejifunza teknolojia, niko mbele ya teknolojia na jua nini kinacho waendelea. Nisije nikajikuta kwa ule mtego wa kuibiwa vitu ama uneza pata hata kwa kaunti yako ya benki umeibiwa pesa hata pia ya simu ama umejaribu kufungua tu hizi apps ndogo ndogo kama whatsapp telegram ukapata hawa watu wamekuingililia na wakakuibia mali ya dhamana kutoka kwa simu yako.

Ninahisi usingizi sana ni saa ngapi. Saa tatu usiku lazima ni lale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana. Sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango je. Nimeweka kengele ya saa nne asubuhi. Ebu niangalie. Ndiyo imewekwa vizuri, nitazima simu yangu isilete kelele usiku naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha, mwili unahitaji kupumzika kesho ni siku mpya. Nitakuwa na nguvu tena, lala salama moyo wangu, usiku mwema.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

Nina njaa sana.Je?, nipike nini leo,? Kuna wali na maharagwe hapo jikoni au nipike pilau lakini inachukua muda mrefu. Nadhani nitafanya kitu rahisi tu, chapati na mchuuziwa mboga. Nina vuma, viazi na karoti nitaongeza pilipili kidogo sipendi chakula kisicho na ladha. Watoto wanapenda chapati sana. Watafurahi ninahitaji kwanza kuandama pema kabla hawajaja kutoka shule kazi ya kupika ni nzuri lakini leo nimezeeka kidogo.

Kununua vitu mtandao ni rahisi sana ni hatari pia unaona kitu kimoja kisha unaona vingine unakwenda ukiagiza vitu usivyohitaji gharama inakuwa kubwa mwishoni ninahitaji kuwa makini zaidi nitatengeneza orodha ya mahitaji kabla kufungua tovuti nitatunua vitu vile tu.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

Lile ambalo mi hufanya kushirikiana na timu ninakaa chini, tunatambuana na uliza huyu unapenda kufanya nini, na huyu ungependa kufanya nini, tunakaa chini, tunazungumza alafu, kila mtu akisha sema lile ambalo anapenda kufanya, naliandika mahali alafu na mi nasema napenda kufanya nini, nikishajua huyu akona umarufu kwa hali fulani, na mimi niko na umarufu; tunangalia pale ambapo hatuna umarufu, tunatafuta mtu ambaye ataweza kusaidia kuzungumzia ule mwanya. Kwa hivo kushirikiana kwangu na timu haswa naeza tumia mfano wa kuenda kucheza soka. Kwa soka kila mtu akona nambari tofauti. Kwa hivo ni vizuri kufahamiana na kujua huyu akona umaarufu hapa na pale wakati mna anza kushugulikia jambo ili msije mkajikuta kwa aibu. Kwa sababu lengo la timu ni kufanya kazi pamoja ili kueza kuleta, kueza kuzaa matunda mema. Kwa hivo mi wakati nina shirikiana na timu, tunakaa chini, tunachambua changamoto zetu, jinsi ambavyo tutazirekebisha, tunahakikisha ya kwamba, sisi wote tunafanya tuko kitu kimoja ili tofauti zisiwe, Kwa sababu wakati kuna tofauti, unapata watu wanaeza taka ata kupigana, unaeza pata Hamuelewani. Mahusiano yanakuwa mabaya. Unapata kila mtu anataka kujulikana ati yeye, amefanya hili na lile. Kwa hivyo, kwa timu yangu, tunaketi chini, tunajuliana hali, tunona ni jambo gani linatutatiza kabla tuanze kufanya lile lengo letu.

Naam napenda kupiga picha sana kwa sababu picha ukiwa na picha nyingi unajipiga kulingana na umri wako kwa sababu wakati uzee unakaribia unangalia zile picha zinakupatia kumbu kumbu ambapo umetoka na pale ambapo unaenda napenda kuzipiga picha kwa sababu lina hizi picha zinaletea mtu umarufu fulani Alafu picha zinafanya mtu ujipende useme kumbe niko na maumbile mema hivi ukiangalia picha unapata tu unapenda hata we menyewe kucheka ukiangalia unasikia vizuri unambia mungu wa sante kwa kua uliniumbia hivi na hivi sehemu flani inakaa hivi picha inakusaidia ujielewe kabisa picha nikama tu useme tu ni lile ambalo we mwenyewe ziliona lakini unapopigwa ile picha unatambua kweli anapendeza kweli niko na na umarufu kweli ninakaa hivi na vile na mnapeta kupigia picha sana.

Napenda kusoma vitabu ambavyo viko na hadithi, hadithi zile za kale ambazo zinausisha wanyama. Kwa sababu, munakuta hao wanyama wako na husiano mkubwa na watu, kuna wale wanyama wajanja, kuna wale wanyama wako na bidii, kuna wale wanyama walikua wanafanya vituko, Kuna wale wanyama walafi, kuna wale tu wanyama hawawezi fikiria wafanya kitu chochote bila kusukumwa na kuna wale tu wenye ni werevu wale ambao wanaheshimika. Napenda sana kusoma nakala ya wanyama kwa sababu ukiangalia mnyama kama fisi. Fisi anaonikana kama mtu wa pupa, anapenda kukula vitu za wenyewe bure. Unapata kama si binadamu, kuna watu wako wa aina kama hiyo. Kwa hivo, wale wanyama wako na funzo kubwa, maisha ni mwitu napenda, vitabu ambavyo viko na wanyama, kama simba unaona vile simba, anajiamini, anajithamini kwamba yeye ni mkubwa wa wanyama wote pale porini, napenda sana, ananipea ile motisha, ananifanya njiihisi kwamba, naweza ule umaarufu wangu nasimama najiambia, hakuna mtu aneza nitishia, naam, napenda sana kusoma. Vitabu ambavyo vinahusisha wanyama.

Naam mimi ni mtu mbunifu sana haswa kwa pale shambani ama kwa bustan lile mdogo naweza sema mimi ni mbunifu kwa nini pale nyumbani kwetu kwa wazazi Niliitisha tu kasehemu kadogo kwa hako kasehemu kadogo ka shamba Nilihakikisha kwamba nimetengeneza kanyumba kadogo kambao ambako kakona kuku kando yake nikaweka kambuzi kamoja nikaweka mbuzi mmoja na nikafuga sungura sehemu iliyo baki nikaigawanyisha Kuigawanyisha nilieka mazao kama mboga Nikaweka mazao kama karoti Nikagawanyisha nikaweka mahali hapa Nipakukaa tu kidogo wakati mtu umechoka Unakaa tu pale katikati katikati ya hawa wanyama ambao nafuga na lile shamba na nikapanda mti ambao unaleta kivuli mtu anaenda anaketi pale anatulia tu hapo kwa hilo shamba nikapanda pia matunda sasa matunda yamezidi kuwa mema na mazuri hata ambayo ninayauza ili niweze kujifaidisha maishani mwangu neweza sema mimi ni mtu wa ubunifu kwa sababu natumia lile ambalo niko nalo mkononi bila kwanza kukimbia pale na pale kutaka msaada zaidi nahakikisha kwamba hata kama ni kitu kidogo ambacho niko nacho mkononi nimekitumia vyema ili nitakapo pata kingine kila ambacho nilikuwa nacho kisikuwe eti kimeenda hasara kimetumika vyema kwa wakati wake ndiposa nianze na hili lingine.

Ndoto yangu kubwa jameni. Siku ambayo nitajikuta tu nimefungua kampuni yangu kubwa ya kuoka mikate na keki na niko na kila kifaa ambacho ninastahili niwe nacho. Hiyo ndoto ntampigia tu maulana magoti chini nimwambia asante yesu. Hiyo ndiyo ndoto yangu kubwa. Nitakapopata tu mtu anizawadi na vifaa vya kufungua mahali pa kuoka mikate na keki. Hiyo ndiyo ndoto yangu kubwa. Niwe mimi ndio mkubwa alafu niweze kuwaajiri wale ambao hawana kazi niweze kusaidia wengi kukuza talanta yao. Kwa hivyo maombi yangu sai naomba sana mungu aweze kunisaidia niweze kupata angalau pesa. Angalau niweze kununua kila kitu pole pole tu. Hadi nitimize lengo langu la kuwa na bekari kubwa.

Naam, nimeshiriki mashindano mengi. Haswa tangu kuzaliwa kwangu hadi haya malezi ambayo nimepewa. Ninaeza sema nimeshiriki katika michezo, nimeshiriki katika upishi, nimeshiriki kazini. Kama mtu anayekuja na talanta yake, ieze kutazamwa na watu. Naam, nimeshiriki mashindano na ninaeza sema mashindano ni kitu kizuri maishani. Kwa kuwa mashindano yanakusaidia uweze kuelewa, ni kipi ambacho. Sikufanya vyema, kinaeza nisaidia nifanye kama fulani. Nimeshiriki mashindano, mara kwa kadha. Hata isiwe ati ni mashindano ya kikazi ama ya kibinafsi. Unapata ni mashindano ya kanisa pale ambapo tunajumuika pamoja. Tuseme kama ni kuulizwa maswali unapata nani ako na umaarufu kwa swali fulani. Ni kama tu unacheza na akili, unawezesha akili kufikiria zaidi ya jinsi ambavyo unavyoona vitu.

Mafanikio yangu kibinafsi kazini nilvyoesema. Niliweza kupigania dhidi ya kufanya kazi kwa muda mrefu. Kwa sababu nilijikuta unafaufanye masaa kuminambili kazini bila malipo. Niliweza kuongea na yule ambaye amenisimamia nikamwambia haiezi kuwa kweli ni haki kwa mtu kufanya kazi kwa masaa kuminambili kumanisha atatoka wa nyumbani sangapi ndo aeze kufika pale kazini. Ata shughulikia hili na lile sangapi ndipo aeze kufika pale kazini ili aweze kuwakikisha kwamba maisha yake yamo vizuri nyumbani na pale kazini. Ambacho nachokidhamini zaidi ni pale ambapo niliweza kuongea wakati mtu anapitisha wakati wake wakufanya kazi anafaa alipwe zaidi kwa sababu anafanya muda ambao anafaa akuwe akwe nyumbani. Kwa hivo, mafanikio yangu ya ubinafsi ni ile niliongea kuhusu watu ambao wanafanya kazi zaidi ya yale masaa ambayo wanatarajika. Niliweza kusaidia sana yale masaa yakapunguzwa na wale ambao walikuwa wameathirika, wali furahi muno.

Unapoongelelea kuhusu nyuele, nimezasema kuhakika. Nyuele yangu, nimeisuka mara kwa katha, nikabadilisha, nikaeka rangi, nahakikisha kwamba hii nyuele. Baada ya wiki mbili, nimeosha, nimeipaka mafuta ambayo ya navini, ambayo vita nisaidea nyuele kumea vizuri. Wakati naona imekua refu na ningumu kuhichana naenda pale mahali ambapo nywele inatengenezwa hili inaeza kukatwa inakua fupi hile ambayo iezi heka wadudu ama kupe ama hawa wadudu ambao wanaishi ndani ya chawa ndani ya kichwa cha mtu. Kwa hivo, nywele zangu ninazilea kwa kila wakati. Ninaakikisha, wiki mbili zikisha, nimeosha, nimechana nimepaka mafta mazuri na nina zikata wakati ninaona nirefu zaidi nikihisi uchungu wakati najichana mimi.

Chakula cha jadi ambacho nakipenda hadi saa hii, wali na maharage. Hicho chakula ni kizuri, hata jinsi kinaandaliwa kiko na ladha, ladha ile ambayo ina bora tu uchemshe na kiive vizuri, ni ngumu kukikataa. Napenda sana wali na maharage. Kwa sababu maharage yenyewe yako na viungo na madini ambayo mwili unahitaji. Ukipika mchele ule mzuri ambao umeekwa nazi uweze kuwa na ladha. Hicho ndicho chakula ambacho ninakipenda na ninakithamini maishani, juu ni rahisi kukipika, ni kitamu tu. Hakina madoido madoido mingi. Naam, napenda wali na maharage.

Tabia za watu ambazo nazichukia ni marafiki bandia Kuna watu wanaeza jifanya hati ni rafiki zako kumbe wakutafta makosa wakukejeli Wataka kukujua jinsi wewe ulivyo wakisha jua jinsi ulivyo wanajipendekeza kwako wanajifanya tuta kusaidia Wanajifanya wako pamoja na wewe kumbe tuu ni kukutafta makosa na kejeli ambapo wakishajua lile ambalo unalo ama wapate unaumaarufu mwingi kuwashinda. Unapata wanakusikililia wivu hata karibu wakutaftie waganga wakuroge. Hilo hiyo ndiyo tabia ambao na jichukia watu kujifanya. Ati wakona wewe wanataka kukusaidia ama unajikuta wanakuambia wafanya vizuri kama ni kazi wafanya vizuri. Kumbe si kukusifu ni kukutafta tu maneno wanakukejeli. Hiyo ndio tabia mina chukia tabia masengenyo tabia wivu tabia ya kuporomoa watu tabia ya kutaka tu mtu asije akainuliwa kwa jambo lolote ambalo analifanya maisha ni muake.

Marafiki wapya nahakikisha kwamba nimewapa fursa ama nimewadhamini sana nahakikisha nimechukua muda wangu kujua ni rafiki wa aina gani ama tu ni wale watu wakujifanya wataka wawe rafiki yako. Ndiyo wakutafute maneno ili muweze kukosana na wao, waanze kufanya wenzako wakuchukie. Marafiki wangu wapya nahakikisha ya kwamba, tumekaa chini, tumejuana vizuri, na tusije nikawa na kiherehere hadi, nimeweza kuelewa huyu ni mtu wa aina gani. Kwa hivyo, marafiki wangu wapya? Sichangamki na wao zaidi, ninajifanya sielewi chochote. Mpaka wakati hawa watu watakapo fungua nyoyo zao. Ndio niweze kujua kweli hawa ni watu wa aina gani, ama ni watu wa kutaka tu kunipaka tope. Ya.

Mi hufanya nini wakati nahitaji kazi msaada kazini? Si kila msaada ambao nitataka kila mtu ajue pale kazini. Na wakati nahitaji msaada kazini, sitaki kuhusisha kila mtu kwa kuwa kuna wale ambao wanangoja tu nipatwe na jambo zito waweze kunicheka. Wakati nahitaji msaada kazini, ninaenda kwa. Ule mkubwa wangu ambaye amenisimamia. Namwelezea changamoto ambayo napitia kwa sababu unezapata wale ambayo tuko kiwango kimoja pale kazini unaweza jaribu kuzungumza nao, upate mwenzako pengine hakupendi. Sasa aone ni kama huyu anataka nimsaidie ila sisi ni maadui na anajua. Kwa hivyo wakati nina changamoto pale kazini na hakikisha nimeenda kwa mkubwa wangu ninamwelezea kile ambacho kimesababisha changamoto na ni kwa nini nahitaji huo msaada wa dharura. Nahakikisha kwamba huo msaada si msaada ambao ni wa kimchezo kimchezo. Kwa sababu unaweza pata ni msaada wa kifedha nimefiwa na mpendwa wangu ama huyu na pale ama kumetokea ugonjwa ambao unahitaji nisaidiwe na si hata kusaidiwa kifedha pekee yake. Unaweza pata nataka ruhusa nitoke niende pale nyumbani kuona mazingira yamo vipi kwa hivyo. Wakati nahitaji msaada kazini lazima nionge na yule ambaye amenisimamia ndio aweze kuongea na hawa wadogo wangu kwa kuwa lazima kukue na jinsi ya mazungumzo baina yangu naye pale kazini.

Ninapojua kuna mkutano, kwanza nahakikisha nimeandika mahali chini nisije nikasahau. Alafu ninaeka notification kwa simi yangu iweze kunikumbusha. Wakati niko na mkutano naanda vifaa ambavyo vitakavyo hitajika pale mkutanoni. Sia ati kuenda tu ju ya kuenda kwa sababu kama ni mkutano ambayo unajua wafa kufanyika. Lazima nikuwe nimejipanga. Kwa sababu huo mkutano unaeza patako pale tena mahali pengini ninahitajika. Kwa hivo nahakikisha kwamba kama ni siku ya mkutano. Sina kitu kingine ambacho kitanizuia kuenda ule mkutano. Huo mkutano uwe umepangwa mapema na wakatu umepangwa mapema ni vifaa gani vinahitajika pale mkutano hivyo vifaa vikuwe vimeegezwa kando ili wakati huo mkutano kila kitu kiwe shwari hata utakapo patikana tena unahitajika mahali pengine unapata ulieka mikakati hapo awali mapema mkutano utendelea hata ukitoka na uende.